Naandaa ripoti ya kazi kwanza kwa kufahamu lengo la ripoti. Kwa kujiuliza kwa nini naandika ripoti hii. Lengo linalopongeza muundo na maudhui ya ripoti. Pili muundo wa kawaida wa ripoti ya kazi. Anza na kichwa utangulizi au madhumuni. Kazi zilizokamilika mafanikio. Kazi zinazoendelea changamoto au vikwazo. Mipango au hatua zinazofuata. Tatu, naandika videkezo vya kuandika vizuri. Naandika kwa ufupi na wazi, natumia pointi au jedwali. Ili iwe raisi kusoma, natumia lugha ya kitaalamu. Naweka tarehe na namba pale inapofaa. Nne, mfano wa report ya wiki andika madhumuni kazi zilizokamilika kazi zilizokendelea changamoto mipango na wiki ijao.

Mandhari nzuri ni kitu kinachoburudisha sana macho na akili. Mandhari nzuri nimewahi kuona ni mandhari ya mlima. Milima ya kijani na miti ya misitu ukipanda hadi kilele. Wakati wa machweo au mapambazuko rangi ya samawati na waridi inachanganyika. Mfano ni mlima kilimanjaro afrika. Hali nzuri ya kuona unapoinua mlima, hewa safi na mandhari yenye vipindi wa mvua au maziwa yaliyokaa chini ya mwangaza wa jua. Mandhari lingine ni mandhari ya bahari au ziwa. Bahari ya buluu ya kina au ziwa tulivu lenye miale ya jua. Mawimbi yanayopiga pwani au mawe ya pwani yenye rangi tofauti. Mandhari ya jangwa pia ni mandhari nzuri ambayo nimewahi kuona. Nchi kavu na mchanga wa rangi ya dhahabu, jua likiwa la moto. Mimea chache, mbuga za wanyama wa porini. Mandhari nyingine ni mandhari ya misitu au mbuga. Misitu minene yenye miti mirefu, maji yanayotiririka, wanyama wa porini, hewa safi ya asili. Nyingine ni mijini yenye mandhari ya kisasa. Jiji lenye majengo ya kitalii. Taa, maonyesho ya rangi, na miale ya jua au mwanga wa jioni. Mfano ni kama vile mji wa Nairobi.

Kufanya marafiki wapya ni sana ya kidogo na tabia mzuri, situ bahati. Mbinu raisi zinazoeza kusaidia kufanya marafiki wapya nikuanza na kuwa mkarimu na mzuri. Tabia atabasamu na kuwanyesha unajali na vutia sana. Kuwa mzuri naheshima kwa watu, watu wanapenda kuwa karibu na wale wanawadhamini. Pili nataputa maali pa kushirikiana na wengine. Najiunga na vikundi ya ushuguli minazo penda kama vile michezo, kozi, makundi ya kijami, makalenda ya shule au kazini. Hii inafanya urafiki kwanza kwa sababu unavitu vya kawaida vya kuzungumzia. Tatu unanza mazungumza madogo. Mazungumza madogo ufungua milango ya urafiki. Natumia maswali raisi kama unafanya nini hii, weekendi, umeona filamu hii mpya. Jee unapenda kitendo hiki ya ama kile. Nasikiliza kwa makini watu unapenda kuzungumza na wale wanayasikiliza. Nne naonesha kuwa navutiwa na mtu binafsi. Nakumbuka majina kitu wanachopenda au matukio wamesema. Nazungumzia mambo wanayo penda kukuza urafiki wa dhati. Tano na shirikisha na ushirikiani. Shirikiana katika kazi ya michezo. Shirikisha marifa au ujuzi wako kwa wengine. Kuratibu au kushiriki shughuli. Kunaunda urafiki wakudumu. Sita, hakuwa mtu wakuaminika. Watu wanadhamini urafiki wakuaminika. Nafanya kile nilicho haidi. Nisitumia maneno ya uongo. Wakati mungine urafiki nzuri unahitaji subira. Mwisho, zikati tama. Wakati mwingine urafiki uja. Nibu kamara moja. Jaribu marudio natafuta marafiki katika vikundi vipia au mitandao ya kijami au shuguli zinazo nifaa.

Kwa siku ya leo wazo langu nzuri ni kuzingatia ufanisi na maendeleo binafsi nitajitahidi kupanga muda wangu vizuri kumalizia kazi zangu muhimu mapema na pia kujifunza kitu kipya hata kama ni kidogo ili siku hiyo isishuke bure. Pia nitajaribu kushirikiana na wenzangu kwanzia enyetiza kwani mawasiliana mazuri uleta matokeo bora kazini.

Ninaona kuwa kuna faida katika yote mawili. Lakini mimi binafsi napendelea kuamuka mapema na kufurahia jua la alfajiri. Inanipa muda wa kupanga siku ya angu, kujiandaa kwa kazi na kupata nguvu ya asili kutoka mwangaza wa jua. Pia kulala mapema husaidia kuwa na usingizi wa kutosha hivyo kuamuka mapema kuna kuwa raisi na kwa hali ya hewa nzuri.

Nilizaliwa katika mji wa Eldoret mji ulioko kwenye mabonde ya Uasin gishu. Ukiwa na mandhari ya mlima na shamba zuri la kahawa na mahindi kila asubui jua linapochomoza linapaka rangi ya dhahabu juu ya majengo madogo ya jiji na barabara zilizopambwa miti na mikuyu. Nilipokuwa mtoto nilipenda kutembea kwenye soko la stima na kuona wajasiri ya mali wakiuza bidhaa zao. Kutoka matunda ya porini hadi bidhaa za mikono soko hilo lilikuwa kama kitovu cha hadithi za kila siku. Kila mtu akiwa na hadithi yake. Mkulima aliyapanda viazi mfanya biashara mdogo alienunua na kuuza mboga. Au watoto wakicheka wakiwa wanacheza mpira barabarani Eldoret pia ni mji wanafunzi na wakimbizi wa ndoto. Kwa sababu hapa ndipo shule na vyuo vikuu vingi vipo. Ilikuwa nikiota kuona ulimwengu lakini kila wakati nilipochoka nilirudi chini ya mti ya mtaa wa karibu. Nikisikiliza upepo, ukipuliza majani na kuota mambo makubwa. Na hivi eldoret si tu mahali nilipozaliwa. Mbali ni mahali ambapo ndoto uwanza marafiki wanakutana na maisha yanapita pole pole huku ukijua kila kona ina hadihi yake.

Ninafurahia kuanza siku yangu wa kuchukua kikombe cha chai. Kwani ni sehemu ya utaratibu wangu wa kujiandaa kisaikolojia. Kwanza napanga kikombe changu mchana wa amani. Napenda kutumia dakika chache kutulia kupanga agenda ya siku na kufikiria kazi muhimu. Baada ya hapo nakunywa chai najiskia kuamka kikamilifu. Na hivyo kuingia kazini nikiwa tayari, kisaikolojia na ki mawazo. Kwa ufupi, sio tu kunywa kikombe cha chai, ni kipindi cha utulivu na maandalizi ambacho huongeza ufanisi wangu siku nzima.

Ninaweka faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua hatua kadhaa muhimu. Kwanza ninatumia nywila zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti ili kupunguza uwezekano wa kuibiwa au kudukuliwa. Pili, ninakua makini kwa na tarifa ninazo shiriki kwenye mitandao ya kijami. Kuhakikisha, hakuna habari nyeti inayoonekana hadharani. Pia ninatumia udhibitisho wa vipengele viwili, pale inapowezekana na kuzingatia programu na tovuti yenye usalama dhabiti. Zaidi ya yote, ninajua kwa kila kitu kinachopakiwa mtandaoni kinaweza kuonekana na wengine. Hivyo na shirikisha kwa busara tu na kwa wale ninao waamini. Kwa kifupi ni mchanganyiko wa ufahamu, mbinu, za kiteknolojia na taadhari ya kila siku.

Imninapendelea mfumo wa simu unaonifanya niwe na ufikiaji rahisi wa huduma, usalama wa data na urahisi wa matumizi. Kwa mfano, napenda kutumia mfumo ambao unahakikisha programu zinafana na vizuri. Masasisho ni thabiti na naweza kuthibiti faraga yangu. Lakini zaidi ya aina ya mfumo kwa mimi binafsi ni muhimu utendaji na uaminifu wa kifaa ili niweze kufanya kazi kuwasiliana na kushirikiana na wengine kwa urahisi.

Ningependa kuendeleza ujuzi wangu katika usimamizi wa miradi na uongozi wa timu. Nimeona kuwa kushugulika na miradi mbali mbali na kuongoza watu kwa ufanisi kuna itaji ujuzi maalumu wa kupanga, kutatua tatizo na kuamasisha wengine. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia mpya zinazotumika katika sekta yangu. Kama vile utumiaji wa programu za uchambuzi, mawasiliano mtandaoni na mbinu za ubunifu za kazi. Hili kuendeleza ufanisi wangu na kuchangia matokeo bora kwa timu na shirika.

Ninapenda sayansi ya kompyuta na teknolojia ya habari. Sababu ni kuwa inachangia sana kutatua matatizo kwa njia za ubunifu kuongeza ufanisi na kuboresha mawasiliano kati ya watu. Pia ujuzi wa teknolojia ya kisiasa unatoa nafasi za kujifunza kila wakati. Kwani kila siku kuna mbinu mpya, programu mpya, changamoto mpya zinazotufanya, tufikie matokeo bora.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua hatua za awali. Kwanza ninatumia kofia au kofia ya jua pale ninapokua nje kwa muda mrefu. Pili ninavaa nguo zenye rangi nyepesi na zenya mikono mirefu ilikupunguza kuathiriwa na miaale ya jua. Pia ninatumia krimu ya kuzuhia jua kwa sehemu zilizo wazi kama uso na mikono na nina hakika kunywa maji ya kutosha ilikuzuhia mwako na uchovu. Kwa kifupi, ni mchanganyiko wa kinga ya moja kwa moja. Mavazi sai na tahadhari ya kimsingi.

Ninatumia mitandao ya kijamii kwa makusudi na kwa uwiano. Kwa upande mmoja ninaitumia kushirikiana na marafiki kupata taarifa muhimu na kujifunza mambo mapya. Kwa upande mwingine ninazingatia faraga yangu. Muda wangu na kwa makini na maudhui ninayo shiriki. Kwa kifupi mitandao ya kijamii ni chombo kizuri ikiwa inatumika kwa busara inaakikisha inachangia maendeleo binafsi na kimaendeleo badala ya kuharibu muda na kutoa taarifa zisio itajika.

Uzoefu wangu wa kushangaza ni pale nilipokuwa nikishirikiana na timu yangu kwenye mradi mgumu wa muda mfupi ambapo tukikabiliana na changamoto nyingi tulifanikiwa kufanikisha mradi kabla ya tarehe iliyopangwa. Kilicho shangaza zaidi ni kuona kila mtu akiingiza mawazo yake na kuunganisha nguvu zetu. Hii ili nifundisha dhamani ya ushirikiano uvumilivu nambinu za ubunifu ili kufanikisha malengo na nilihisi kuwa nimoja ya mafanikio makubwa katika maisha yangu ya kazi.

Ninapenda mvua kwa sababu inalata utulivu na kursa ya kutafakari. Siku za mvua mara nyingi hunipa nafasi ya kupumzika kupanga mambo au kusoma kitu kipya. Pia mvua uboresha mazingira usaidia mimea na wanyama na ufanya manthari ya asili kuwa ya kufutia zaidi. Hata hivyo ninajua wakati mvua ni kubwa sana inaweza kuwathiri shuguli za nje. Hivyo ninajitahidi kuipanga vizuri na kuzingatiwa usalama. Kwa kifupi mvua ni mzuri lakini ni muhimu kuishi nayo kwa busara.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue kwa sababu inaleta utulivu na amani ya akili. Ninapoiangalia mara nyingi ni kwenye anga safi ya asubuhi au macho ya jua au kwenye maji ya ziwa na bahari Blue inanikumbusha umakini muangazo wa maisha. Na nafasi ya kutafakari jambo linalonisaidia jinsi ninavyo penda kuwa na mtazamo wa kimtazamo na kuzingatia mambo kwa kina.

Nikiwa nyumbani napenda kutumia muda kwa njia ya kustarehe na kuongeza maarifu. Kwa mfano mara nyingi ninasoma kitabu kipya kuangalia makala au video za kielimu au kufanya mazeizi madogo ya mwili. Pia napenda kuanda kitu kidogo cha ubunifu kama kuaanda mpango wa siku zangu kupika au kupanga eneo langu la kazi. Kwa kifupi, nikiwa nyumbani inajitumia kwa njia ya kupumzika, kujifunga na kujianda kwa siku zinazofwata.

Ndio, ninapenda kutembea kwa miguu, kutembea kuna nipa nafasi ya kufikiria, kwa utulivu, kupumzisha akili, na kuangalia mazingira mapya. Mara nyingi, ninalitumia pia kama njia ya kufanya mazoezi mepesi na kuamka mwili bila presha. Kwa kuongezea, kutembea kunanisaidia sana katika ubunifu wa mawazo kwa sababu, mara nyingi mawazo mazuri hujitokeza nikiwa natazama mazingira bila haraka.

Ndiyo napenda kula popcorn mara chache asa pale ninapopumzika au kuangalia filamu kwangu popcorn si tu chakula ni sihemu ya kupumzika na kufuraia muda wangu napendelea ile isio na chumvi nyingi au sukari nyingi ili iwe rafiki wa afya na pia niburudishwe kidogo.

Ninapenda kusoma vitabu vinavyo nipa marifa mapya ufahamu wa dunia na mbinu za kufikiri kwa kina. Kwa mfano napenda vitabu vya biashara na uongozi vinavyo shughulika na ubunifu na teknolojia. Na pia fasihi inayofundisha maadili au ina hadithi zenye mafundisho. Kusoma vitabu hivyo kunanisaidia kuendeleza akili kufanya maamuzi bora na kuongeza ujuzi wangu wa maisha na kazi.

Ninapenda mikutano ambayo ina faida ina malengo wazi na inasaidia kushirikiana kwa ufanisi. Kwa mfano mikutano ya kupanga miradi kutatua changamoto au kubadilishana mawazo ya ubunifu napendelea pia mikutano midogo au ya kikundi kidogo ambapo kila mshiriki ana nafasi ya kutoa maoni kwani inaongeza ushirikiano uwazi na matokeo bora.

Mafanikio yangu ya binafsi kazini niliyo dhamini zaidi ni pale nilipo fanikiwa kukamilisha mradi mugumu ndani ya muda mfupi. Huku nikishirikiana na timu yangu hii ili nifundisha dhamani ya ushirikiano uvumilivu na mbinu za ubunifu. Zaidi ya hayo kufanikisha mradi huo kulinipa kujiamini na motisha kuendelea kuboresha ufanisi wangu katika kazi nyingine. Kwa hivyo mafanikio ninayo dhamini haya husiani tu na matokeo ya kazi bali pia ujenzi wa tabia nzuri na maadili kazini.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazoleta ukweli, ukaribu na furaha. Kwa kawaida tunapenda kuongea kupika pamoja, kucheka na kushirikiana katika shughuli ndogo ndogo za kila siku. Kwa upande mwingine napenda kutumia muda wa familia kama nafasi ya kujifunza, kusikiliza na kuelewa hisia za kila mtu kwa sababu familia ndiyo mazingira yanayojenga misingi ya maadili. Upendo na uvumilibu. Kwangu muda na familia hauitaji vitu vikubwa. Uwepo mazungumzo na uhalisia vinatosha kuujenga.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale ya usimamizi wa miradi na mawasiliano ya kikazi. Nilijifunza jinsi ya kupanga kazi kushirikiana na timu na kufuatilia maendeleo ya miradi kwa ufanisi. Pia mafundisho haya yalinifundisha uvumilivu. Kuzingatia muda na mbinu za kutatua changamoto kwa kweli kila mafundisho haya yamenisaidia kuwa mtaalamu bora kazini na kuongeza mchango wangu kwa timu na kushi na shirika.

Stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Hii inahusisha kusikiliza kwa makini, kuelezea mawazo kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Zaidi ya hapo, stadi nyingine muhimu ni ushirikiano wa kikazi, utatuzi wa changamoto na kupanga kazi kwa ufanisi. Kwa pamoja, stadi hizi zinahakikisha kuwa mradi unakamilika kwa wakati, matokeo ni bora na mahusiano kazini ni mazuri.

Ndiyo napenda kucheza mchezo ya ubao. Kwenye michezo hiyo napata nafasi ya kufikiria kwa mkakati kupanga mbele na kutatua changamoto kwa ubunifu. Pia inasaidia kujenga uvumilivu umakini na ushindani wa aki. Kwa upande mwingine michezo ya ubao ni njia nzuri ya kuwasiliana na watu wengine kujifunza tabia zao na kujenga uhusiana mzuri kwa njia ya burudani.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli mara chache pala inapofa vipuli ni vionjo vya kufurahisha vinavyo ongeza rangi na mtindo kwenye mavazi lakini napendelea kuvitumia kwa kiasi na kwa nafasi zinazofaa kwa kifupi sipendi vipuli kwa wingi lakini vinapoongezwa kwa busara ufanya mavazi kua ya kuvutia na yenye ladha ya kisasa.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipofanikiawa kumaaliza mradi mugumu au jukumu gumu kazini ambalo lilitaji ushirikiano uvumilivu na mbinu za ubunifu. Tukio hilo lilinifundisha damani ya kujituma kupanga muda vizuri na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, tukio hilo lilinifanya nijijamini zaidi nipende kazi yangu na niwe tayari kukabiliana na changamoto mpia kwa moyo dhabiti.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Brian. Tulikutana tukiwa shuleni na urafiki wetu ulianza kwa urahisi kupitia kucheza michezo na kufanya kazi za darasani pamoja. Kwa sasa tunapenda kufanya vitu kama kuongea kuhusu malengo ya maisha kutembelea sehemu mpya na kusaidiana kwenye changamoto za kazi na familia. Kinachofanya awe rafiki wa kweli ni kwamba, anasikiliza kwa umakini, hana unafiki na anasimama karibu wakati wa matatizo na wakati wa furaha uaminifu na uwazi umekuwa nguzo muhimu ya urafiki wetu. Kitu ningependa kusema kumhusu ni kwamba ni mtu wa moyo mzuri mwenye bidii na ana uwezo mkubwa wa kuona mazuri kwa wengine hata pale ambapo ni vigumu. Kwa kifupi urafiki wetu umekua msingi muhimu wa kusaidiana kukua na kujifunza.

Ninapenda kununua vitu maali ambapo ubora unalingana na bei na ambapo kuna uwazi na uraisi wa uduma. Mara nyingi, napenda kununua kwenye maduka makubwa, maduka maalumu ya bithaa fulani au ata mtandaoni, kulingana na aina ya bithaa nnaayo tafuta. Kwa njia hii, ninaweza kulinganisha bei, kuchagua bithaa bora zaidi na kuakikisha dhamani ya pesa ninayo tumia.

Ndivyo nina ndege wa kufugwa nyumbani ambaye ni kuku kuku ni muhimu sana kwa sababu hutoa nyama mayai na hata mbolea ya shamba pia ufugaji wa kuku ni mfumu wa kipato kwa familia nyingi hasa vijijini kwani unaweza kuuza bidhaa na kuongeza kipato zaidi ya hapo kuku nraisi kufuga usaidia kujifunza wajibikaji nidhamu na mbinu za kilimo kwa kifupi kuku situ chanzo cha chakula. Bali pia ni mfano wa biashara ndogo na study za maisha.

Kipawa changu kikuu ni kufikiri kwa ubunifu na kutatua changamoto. Ninapenda kuchambua tatizo kwa kina kisha kutafuta suluhisho linalofa la haraka na linaloweza kufanya kazi kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo nina kipawa cha kushirikiana na kuongoza timu kwa ufanisi. Kuhamasisha wengine na kuhakikisha kila mtu anatenda kazi yake kwa ufanisi. Kwa kifupi, kipawa changu ni kuchanganya ubunifu, maono na ufanisi kazini.

Ndiyo nimeshaienda kwenye tamasha la muziki mara kadhaa napenda tamasha hizo kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika kufuraiya muziki wa moja kwa moja na kushirikina na watu wenye latha kama yangu zaidi ya hayo tamasha unifundisha umakini furaa ya pamoja na kueshimiana na watu wengine kwa kifupi ni changamoto ya burudani inayoongeza mtazamo mzuri wa maisha na furaa ya jamii.

Napenda juisi ya matunda ambayo ni ya asili yenye ladha safi na yenye virutubisho. Kama vile juisi ya machungwa, embe au mchanganyiko wa matunda ya tropiki. Napenda juisi hizi kwa sababu zinanipa nishati husaidia afya na kunifanya nijisikiale fresh kila siku. Zaidi ya hapo napendelea juisi ambazo hazina sukari nyingi au viungio visivyo vya lazima. Kwani ni muhimu kwangu kudumisha afya njema na mtindo wa maisha wenye busara. Kwa kifupi, juisi ni nayo penda si tu burudisho bali pia ni chanzo cha afya na furaha ndogo ya kila siku.

Ninaposherekea sikukuu napendelea kufanya mambo ambaye yanachangia furaha. Familia na marafiki. Kwa mfano mara nyingi tunakusanyika na familia kusherekea pamoja kwa chakula kizuri kucheka na kushirikiana hadithi. Pia napenda kutumia siku kuu kama nafasi ya kupumzika kutafakari na kuonesha shukrani kwa kile nilichonacho. Kwa kifupi sikukuu si tu muda wa furaha. Mbali pia ni fursa ya kuimarisha mausiano maadili na mtazamo chanya wa maisha.

Ninapenda sanaa ambayo inaonesha ubunifu hisia na hadithi nyuma yake kwa mfano napenda sana ya uchoraji, michoro na picha za kisasa zinazo beba maana. Kwani hufanya mtu atafakari, ajisikie na kuelewa dunia kwa mtazamo tofauti. Zaidi ya hapo napenda pia sana ya muziki na tambilia kwa sababu hutoa hisia burudani na fursa ya kujifunza tabia na maisha ya watu wengine. Kwa kifupi aina ya sanaa ninayo penda ni ile inayoweza kuchangia ubunifu kufungua akili na kutoa msukumo wa kipekee katika maisha yangu.

Ninapenda kuandika na kuongea lakini kwa sababu tofauti. Ninapenda kuongea kwa sababu inanipa nafasi ya kujieleza moja kwa moja. Kufikisha mawazo kwa kazi na kuunda usiano wa haraka na watu nawasiliana nao. Ni njia ya haraka ya kubadilishana fikra na kupata mrejesho papo hapo. Kwa upande muingine, kuandika unipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga mawazo vizuri na kueleza hoja kwa utulivu na kwa usahii zaidi. Kuandika unisaidia kuwacha rekodi ya fikra na pia hunifanya niwe mbunifu zaidi katika kwasilisha mawazo. Kwa hivyo, ikiwa ni mawasiliano rasmi au yanayoitaji saizi napendelea kuandika. Na ikiwa ni mazungumzo mawasiliano ya watu au kujenga usiano basi napendelea kuongea. Katika mazingira ya kazi nadhani kuwa na uwezo wakufanya vyote vivili ni faida muhimu.

Napenda kutumia muda na marafiki kwa kufanya shughuli ambazo zinajenga ukaribu kuburudisha akili na kuongeza maarifa. Kwa mfano tunapenda kula pamoja kutembea sehemu mpya na kujadili mambo mbali mbali kama kazi maisha na malengo ya badae. Mimi ni mtu ninayependa mazungumzo yenye tija kwa hiyo kuwa na marafiki ambao tunaweza kucheka pamoja lakini pia kujifunza kitu kipya ni jambo ni nadhamini sana. Wakati mwingine tunapenda pia kuangalia michezo filamu au kufuatilia matukio ya kisiasa ili tuendele kuwa na mtazamo mpana wa dunia. Kwa ujumla, ninachopenda kufanya na marafiki ni kile kinachotuletea furaa, utu na ukuwaji binafsi. Mara nyingi, muda wetu pamoja hunisaidia kupumzika, kuunganisha kihisia na kujenga mshikamano.